Ndani ya hii wiki, nimejikuta nasikiliza zaidi mziki wa wadini. Sana sana. Ni nyimbo za kingereza. Kama your mess and your crease. Hizo ndo nazosikiza sana.

Hali ya hewa nayopenda zaidi ni renye ubaridi. Ubaridi alafu kama kunakuwa na mawimgu frani hivi. Yondo halia hewa naipenda ni ubaridi lakini pia kuna kuwa na hali ya mawingu hivi. Hivyo.